Unapenda kuchezana na watoto? Mi ntasema mi napenda kucheza na watoto sababu huwa napata kuwa watoto wanakuanga na furaha mingi. Na kwa mara mingi utapata ni ki ile wakati nimeenda tu kukaa na wao ama kuu kuongea na wao, hua wana wananifanya nikuwe na furaha pia nami so Mimi kwa mara mingi napenda kucheza na watoto either wakiwa watoto wachanga ama watoto wakubwa hata kama tuseme wavulana. So, mi napenda kucheza na watoto.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Kwa mara mingi, mimi sina gari ya ubinafsi. So, kwa mara mingi, mi huwa natumia magari za public transport. Ambazo, magari za uma. Ambazo, huo either tunatumia kwa watu wengi. Inaeza kwa naingia kwa gari. Kuna gari zingine ndogo zinaitua tuk-tuk. Izo kwa mara mingi na penda kuzitumia nikienda kwa distance yenye enye ni ndogo. So izo tuk-tuk zinakuanga mzuri sababu pia mahali ambako mi natoka kuna joto jingi. So nikingia kwa hizo tuk-tuk hua zime undwa vizuri na hazikuangi na joto jingi. But sa zingine kama mi naenda safari ya mbali tuseme kama kilomita kumi kuna basi zenye mi upenda kutumia Izo zinabebanga tuseme abiria around hamsini. Na kwa mara mingi hizo basi zinakuanga so comfortable na pia ziko so cheap So mi hupenda, mi napenda kutumia kutumia njia za umma ama magari za umma wakati ninaposafiri kuenda Either kazini kila siku asubuhi nikitoka kazini ama ninapoenda tu kufanya shughuli ndogo ndogo ni kienda kwa soko. So mimi unapenda kutumia njia ya kusafiri kutumia magari za umma.